Nafanya mambo mbalimbali kulinda mazingira, kwa kuanza na mabadiliko madogo katika maisha yangu ya kila siku. Kwa kabisa, ninajitahidi kupunguza matumizi ya plastiki. Kwa kutumia mifuko inayotumika tena na kuepuka bidhaa za plastiki za matumizi ya mara moja. Pia ninahakikisha natupa taka kwenye maeneo sahihi na pale inapowezekana hutenganisha taka ili kurahisisha urejeleaji. Pia napenda kuhifadhi nishati na maji kwa kuzima taa na vifaa vya umeme nisivyotumia na kutumia maji kwa uangalifu. Hatua hizi ndogo husaidia kupunguza matumizi ya rasilimali na kulinda mazingira kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, ninaunga mkono kujitahidi za kupanda miti na kutunza maeneo ya kijani. Ninapopata nafasi napenda kushiriki au kuhamasisha wengine kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira. Ninaamini kuwa kila mtu akichukua jukumu lake, hata kwa njia ndogo. Tunaweza kulinda mazingira na kuyafanya yawe bora kwa vizazi vijavyo.

Napenda kusimamiwa lakini pia niko tayari kusimamia wengine inapohitajika. Napenda kusimamiwa kwa sababu hunipa mwelekeo, maelekezo wazi na nafasi ya kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi. Kupokea mwongozo na mrejesho hunisaidia kuboresha utendaji wangu kujifunza haraka na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, ninaona umuhimu wakuwa na uwezo wa kusimamia wengine pia, ninapopata nafasi ya kusimamia, hujitahidi kuwa musikivu, mwenye haki na mwenye kushirikiana na timu. Kusimamia hunifundisha uwajibikaji, uongozi na mawasiliano bora. Kwa jumla, ninaamini kuwa kusimamiwa na kusimamia ni sehemu muhimu za ukuaji wa kitaalamu. Kila nafasi hunipa fursa ya kujifunza kukua na kuchangia mafanikio ya pamoja ya timu au taasisi.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kufanya kazi inayohusisha, kushirikiana na wengine na kutatua changamoto. Napenda jukumu linalonipa nafasi ya kuchangia mawazo yangu, kusaidia timu kufika malengo na kuona matokeo chanya ya kazi tuliofanya pamoja. Kushirikiana hunipa motisha zaidi na hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Pia napenda jukumu linalohusisha kujifunza na kujiboresha. Kazi inayoniwezesha kupata ujuzi mpya wa kuboresha uwezo wangu na kukua kitaalamu, kitaaluma, hunipa furaha na ari ya kufanya bidii zaidi. Ninapopata jukumu linalonipa changamoto, hunifanya nifikiri kwa kina na kutumia uwezo wangu wote. Kwa jumla, jukumu ninalo ninalolipenda zaidi kazi nini lile linalochanganya ushirikiano, uwajibikaji na fursa ya kukua kwa sababu hunifanya nifurahie kazi yangu na kutoa mchango wa maana katika mafanikio ya taasisi au kampuni.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa heshima kwa wengine ninapo kutana na mtu anaye wadharau wengine. Anazungumza vibaya au hajali hisia za watu walio mzunguka. Hunifanya nijisikie vibaya sana. Heshima ni msingi wa mahusiano mzuri iwe kazini, nyumbani au katika jamii kwa ujumla pia inakera tabia ya kutokua uwaminifu. Watu wasiyosema ukweli na wanao ficha mambo muhimu, huleta kutoaminiana na migogoro isiyo ya lazima. Uaminifu hujenga imani na bila imani, mahusiano huwa dhaifu na mangumu kudumu. Zaidi ya hayo, tabia ya kuwabeza au kuwadharau wengeni kwa sababu ya tofauti zao. Iwe ni mawazo, uwezo au hali zao. Inanichukiza sana. Ninamini kila mtu anastahili kuheshimiwa na kutendewa kwa haki. Tabia nzuri, huruma na mwasiliano mazuri hufanya jamii iwe bora na yenye amani zaidi.

Napenda sana sanaa ya muziki na uchoraji. Kwa sababu aina hizi za sanaahuniguza moja kwa moja kihisia na kunisaidia kujieleza kwa njia tofauti. Muziki hunipa faraja, huniburudisha na wakati mwingine hunipa motisha au kunituliza kulingana na hali niliyopo. Napenda jinsi muziki unavyoweza kueleza hisia bila hata kutumia maneno mengi. Pia napenda sana ya uchoraji kwa sababu hunionyesha ubunifu wa mtu na jinsi anavyoweza kueleza mawazo au ujumbe kupitia rangi ya michoro. Ninapouangalia uchoraji mzuri, hujisikia kama naingia kwenye dunia ya msanii na kuelewa mtazamo wake wa maisha. Kwa jumla, napenda sanaa inayobeba ujumbe, hisia na ubunifu wa ukweli. Sanaa hunifanya nitulie, nifikirie kwa kina na kuthamini vipaji vya watu wengine. Ndiyo maana ninaithamini sana katika maisha yangu.

Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu, heshima na ushirikiano mzuri. Mazingira ambayo watu wanaheshimiana, wanawasiliana kwa uwazi na kusaidiana hunifanya nijisikie huru na mwenye motisha kwa kufanya kazi kwa bidii. Ninapokuwa katika mazingira kama haya, naweza kutoa mawazo yangu bila uoga na pia napenda mazingira ya kazi yenye mapangilio na malengo yalio wazi. Kujua ninachotarajiwa kufanya na kuwa na mwelekeo sahihi. Hunisaidia kupanga muda yangu, vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Vifaa vya kazi vinyavyopatikana na taratibu zikiwa wazi. Kazi huwa rahisi na ya kufurahisha zaidi. Zaidi ya hayo, napenda mazingira ya kazi yanayothamini kujifunza na kukua. Mahali panapotoa fursa za mafunzo, mrejesho wa kujenga na maendeleo binafsi, hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kunitia moyo kuendelea kuboresha uwezo wangu. Mazingira kama haya hunifanya nipende kazi yangu na kutoa mchango bora zaidi.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua na kuthamini mchango wa kila mwanatimu. Kwanza kabisa, napenda kuwapongeza wote kwa maneno ya moyo na shukrani. Kwa sababu kutambua juhudi huongeza motisha na hujenga ari ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kila mtu anapohisi kuthaminiwa hushiriki kwa nguvu zaidi katika kazi za pamoja. Pia napenda kusherehekea kwa kufanya jambo la pamoja. Kama kula chakula, kunywa chai au kufanya mazungumzo ya kirafiki nje ya mazingira ya kazi. Shughuli hizi huimarisha mshikamano wa timu, huongeza uhusiano mzuri na hutupa nafasi ya kufurahia matunda ya kazi yetu kwa pamoja. Zaidi ya hayo, napenda kutumia mafanikio ya timu kama fursa ya kutafakari na kujifunza. Tunajadili kilichofanya, tufanikiwe ili tuendelee kukiboresha siku zijazo. Kwa kufanya hivyo, tunasherehekea si tu mafanikio yenyewe, bali pia juhudi, ushirikiano na safari ya pamoja ya kufikia malengo.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja hadi mbili kwa siku kulingana na matumizi yangu ya siku hiyo. Mara nyingi nachaji asubuhi au usiku ili kuhakikisha betri iko tayari kunisaidia siku mzima. Kwa sababu natumia kifaa changu kwa mawasiliano, kazi na kujifunza, betri huisha haraka hasa ninapokuwa natumia interneti au programu nyingi kwa muda mrefu. Wakati mwingine, nikitumia kifaa changu sana mchana nalazimika kukichaji tena ili niendelee na shughuli zangu bila usumbufu. Ninajitahidi pia kuchaji kwa wakati unaofaa na kuepuka kukiacha betri ishuke sana ili kulinda afya ya betri kwa mda mrefu. Kwa ujumla kuchaji kifaa changu ni sehemu ya kawaida ya ratiba yangu ya kila siku.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kumsaidia mtu aliyekuwa katika hali ngumu bila kutarajia malipo. Kuna wakati nilikutana na mtu aliyekuwa na shida akiwa amechanganyikiwa na hana msaada wa haraka. Nilichukua muda kumsikiliza, kumpa ushauri wa moyo na kumsaidia kadri nilivyoweza kwa rasilimali nilizokuwa nazo wakati huo. Pia nimewahi kuwasaidia watu kwa njia ndogo lakini zenye maana. Kama kushirikiana chakula na mtu aliyekuwa na njaa, kusaidia mtu kuvuka barabara na kumtia moyo mtu aliyekuwa amekata tamaa. Ingawa vitendo hivi vinaweza kuonekana vidogo, vina athari kubwa kwa mtu alivyovipokea. Kitendo hiki cha wema kilinifunza kuwa kusaidia wengine huleta furaha ya kweli. Kunifanya nitambue kuwa wema hauhitaji mali nyingi, bila moyo ya wa kujali, huruma na nia ya kufanya mema kwa wengine bila kutarajia chochote badala yake.

Bada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa njia inayonituliza akili na mwili. Kwanza kabisa, najitahidi kutulia na kuachana na shuguli za kazi kwa muda, ili nijipe nafasi ya kupumua na kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingi husikiliza mziki wa utulivu au kukaa kimya kwa dakika chache ili kuipa akili na fasi ya kupumzika. Pia napenda kujiburudisha kwa mambo mepesi kama kuatazama filamu au kipindi kifupi au kuzungumza na familia au marafiki. Mazungumzo haya hunisaidia kusahau uchovu wa siku na kunifanya nijisikie nafu zaidi. Wakati mwingine, hufanya matembezi mafupi au mazoizi mepesi ili kuachia mwili uchovu. Mwisho wa siku, napenda kujitayarisha kwa usingizi mzuri kwa kulala mapema au kufanya shughuli zinazotuliza kama kutafakari au kushukuru kwa siku niliopata. Njia hizi hunisaidia kurejesha nguvu au kujiandaa kwa siku mpya nikiwa na ari ya utulivu.

Ninajaribu kuwanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka iliyo wazi kati ya muda wa kazi na muda wa kupumzika. Wakati wakazi, najitahidi kuwa makini na kufanya majukumu yangu kwa ufanisi ili nisibebe kazi nyingi hadi nyumbani. Nikimaliza kazi, hujitahidi kuacha mawazo ya kazi na kuelekeza nguvu zangu kwa familia, marafiki na shughuli zinazonifurahisha. Pia napanga ratiba yangu mapema ili niweze kugawa muda sawasawa hii. Hii hunisaidia kupata muda wa kufanya mazoezi, kupumzika na kujihudumia mwenyewe bila kujisikia na hatia. Kujitunza ni muhimu sana kwa sababu hunifanya niwe na afya njema kimwili na kiakili. Zaidi ya hayo, hujifunza kusema hapana pale inapobidi. Hasa pale kazi inapoweza kuingilia maisha yangu binafsi kupita kiasi kwa kufanya hivyo. Naweza kudumisha usawa mzuri kati ya kazi na maisha yangu. Jambo linalosaidia kuwa na furaha tija na amani ya ndani.

Kwa upande wangu, napendelea kitanda kizuri. Kuliko kigumu sana. Kitanda kizuri hunifanya nijisikie huru zaidi na mwili wangu kupumzika vizuri baada ya siku ndefu ya kazi. Misuli ina pokua imechoka. Kitanda chaaina hii hunisaidia kuondoa maumivu na kunifanya nipate usingizi mzuri bila kuji geuza geuza sana usiku. Hata hivyo, sipendi kitanda kilaini kupita kiasi kwa sababu kinaweza kua thiri mgongo na penda kile ambacho kinausawa mzuri katiya ulaini na uimara ili mgongo uungwe mkono vizuri. Kwangu, usingizi mzuri ni muhimu sana kwa afya na nguvu za siku inayo fuata na kitanda kizuri kinamchango mkubwa katika hilo.

Jioni napendelea kula chakula chepesi lakini chenelishe ili mwili upate nguvu bila kuni, kunifanya nijisikie mzito kabla ya kulala. Mara nyingi napenda wali au ugali wa kiasi nikiambatanisha na mboga za majani kama sukuma wiki au spinach pamoja na protini kama samaki au maharagwe. Mchanganyiko huu hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri na bado nipate usingizi mzuri. Wakati mwingine hasa nikiwa nimechoka sana. Napenda supu au chakula rahisi kama viazi vilivyo chemushwa na mboga. Pia kujitahidi kunywa maji ya kutosha au chai ya moto ili kutuliza mwili kwa ujumla. Chakula cha jioni kwangu ni kile kinacho nipa utulivu afya na maandalizi mazuri ya kupumzisha usiku.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa kiwango kikubwa, kwa sababu una ujumbe mzito na unaakisi utamaduni wa historia ya jamii. Mziki wa jadi unakumbusha mzizi yetu, mila na maisha ya zamani. Jambo linalonifanya nijisikie nimeunganishwa zaidi na utambulisho wangu. Ala za mziki wa jadi kama ngoma, zeze au filimbi huwa na sauti za kipekee na za kuvutia sana. Pia napenda mziki wa jadi kwa sababu mara nyingi una mafundisho muhimu kuhusu maisha, heshima, umoja na maadili mema. Wakati mwingine napenda kusikiliza ninapopumzika au nikiwa na familia hasa wakati washerehe au mikusanyiko. Kwa ujumla, mziki wa jadi si burudani tu kwangu, bali ni njia ya kuhifadhi na kuheshimu utamaduni wetu.

Ndiyo, ninakumbuka moja ya kutisha kidogo ambayo, bado naikumbuka mpaka leo. Ingawa haikuwa hatari sana. Ilitokea nilipokuwa mdogo. Usiku moja kulikuwa na giza sana na umeme ulikuwa umekatika. Nilikuwa nyumbani peke yangu kwa muda mfupi na nilianza kusikia sauti zisizoeleweka nje ya nyumba. Kama mtu anatembea au kitu kinaburuzwa chini. Kwa sababu ya hofu, moyo wangu ulianza kudunda kwa kiasi na mawazo yangu yakaanza kunikimbiza. Nilihisi baridi mwilini na nilikuwa nikiangalia kila kona ya nyumba kwa tahathari kubwa. Baada ya muda, niligundua kuwa zile sauti zilikuwa upepo mkali. Uliokitikisa vitu nje, lakini wakati ule nilikuwa naogopa sana. Kumbukumbu hii hiyo ilinifundisha kuwa mara nyingi hofu huja kwa sababu ya kutojua au kufikiria sana. Hadi leo, bado naikumbuka kama uzoefu ulionifanya nijifunze kuwa mtulivu na kufikiria kabla ya kuogopa kupita kiasi.